Ndiyo mimi upenda sana kutembea na mimi utembea sehemu mbali mbali na ntazielezea moja kwa moja mina penda sana kutembea kwa sababu ni moja ya shuguli zinazo nipafuraha afya njema na amani ya moyo kutembea sio tu njia kusongwa mwili bali nisehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kupitia kutembea mimi upata nafasi ya kujifunza mambo mapya kujitambua zaidi na kufurahi ya uzuri wa mazingana na nayo ya zunguka Kwanza kabisa, mimi napenda zaidi kutembea kwenye fukwe za bahari Ninapofika ufukweni na kuanza kutembea kando kando ya bahari Mi usikia sauti ya mawimbi kikwonga mchanga kwa upole, sauti hiyo unipa amani na unifanya ni sahahu matatizo yote ya maisha kwa mda hewa ya bahari ni wasafi na yenye baridi jambo linalonisaidia kupumua kwa uraisi na kuupa mwili wangu nguvu mpya mara nyingi ni mara nyingi Ninapendelea kutembea ufukweni a subui mapema jua linapo chomoza au jioni linapo zama kwa sababu wakati huo mandhari uwaya kufutia sana na moyo wangu ujaa afuraha. Pia mimi napenda kutembea katika maeneo ya hasili kwa sababu maeneo haya unipa utulivu mkubwa wa akili. Maeneo haya unifanya nijisikie huru na mbali na kelele za mjini. Ninapo kuwa natembea sehemu zenye miti, nyasi na ya wasafi. Mimi uisi kuamba mawazo yangu ya napumzika. Kutembea katika mazingira ya aina hiyo unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Unaotokana na shuguri za kila siku kama masomo. Nakazi na pia majuma itajia kifamilia. Pia mimi napenda kutembea katika maeneo ya milimani. iNga wa safari ya kutembea milimani uwa ngumu na ya kuchosha. Unipa mafunzo muhimu sana katika maisha. Kutembea kupanda milima unifundisha subira. Uvumilivu na kujitimu. Wakati mwingine ya miu huisi kuchoka lakini siwezi kata tamaa kwa sababu najua mwisho wa safari yangu kuna mafanikio. Napo fika kileleni miu ujisikia fahari sana na kujifunia juudizangu. Tazamu wachini kutoka juu ya milima unifanya ni tambue kuwa changamoto za maisha ingawa zinaeza kuonekana kubwa, zinaeza kushindwa kwa bidii na imani. Pia mimi upenda kutembea katika mbuga na bustani za wanyama au mapumziko. Sehemu hizi uwa na miti mikubwa maua ya rangi mbali mbali na nyasi zilizo pangwa vizuri. Kutembea mbuga ni unipa fursa ya kuona na kufurahia uzuri wa maumbile aliyo umba mungu. Minapo waona ndege ya wakiruka na kusikia sauti zao. Mimi uisi furaha ya pekee. Mbuga unipa na fasi ya kukaa chini kupumuzika na kufikiria kuhusu maisha yangu, malengo yangu na ndoto zangu za baadaye. Mbali na maeneo haya yote wakati mwingine mi upenda kutembea peke yangu. Na wakati mwingine pia napenda kutembea na marafiki au familia. Ni napo tembea peke yangu upata mda wa kukitafakari, kujikosoa kupanga mipango yangu ya baadaye. Mimi hutumia mda huu kufikiria kuhusu masomo yangu, malengo yangu, azimio yangu. Yale ambayo sijaeza kutiminza lakini napo tembea na marafiki au familia. Safari huwa ya furaha zaidi kwa sababu tunazungumza, tunacheka na kushirikishana kima wazo. Kutembea pamoja uimarisha mausiano yetu na utufanya kukuwa karibu zaidi. Zaidi ayo kutembea unisaidia sana kiafya. Mwili wangu huwa imara misuli upata nguvu na damu uzunguka vizuri. Pia unisaidia kuthibiti uzito wa mwili na kunilinda dhiti ya magonjwa mbalimbali. Kwa upande wa akili, kutembea unifanya nijisikie mtulivu, mwenye furaha na mwenye matumaini mapya. Ninapo maliza kutembea, mimi huisi kama nimeanza upya. Kwa kumalizia, mimi napenda kutembea sehemu zenye utulivu hewa safi, uzuri wa asili na mazingira salama. Kutembea nisehemu muhimu sana ya maisha yangu kwa sababu unijenga kimwili, kiakili na kisakolojia. Nishuguli ninayoitamani na nitaendelea kuifanya maisha yangu yote.